Kila siku mimi huwatia moyo wenzangu kwa kuwafunza mahali ambapo hawana ufahamu, pia naweza kuwaonyesha mahali ambapo nimeweza kufanya vizuri na wao pia wananionyesha mahali ambapo wamefanya vizuri. Hali hii huniruhusu kuwatia moyo ili kutia bidii zaidi katika mambo yao ambayo wanafanya. Pia nawatia moyo kupitia kwa kuwaelekeza na kuwaonyesha njia mpya za kufanya vitu kila siku kutumia mambo mageni.